Mara nyingi nacheza na dada zangu. Baada ya kumaliza kazi na wakati tuko bila kufanya hatuna kazi mingi nacheza na dada zangu kwa kutulia kama tumetulia. Tunacheza pamoja na inaleta furaha.

Mahanzaro manzaro kutoka dirishani mwangu yanapendeza macho sana ninapo simama ninaona majengo mengi na barabara ninapenda sana kutazama wakati wa usiku kwa sababu inapendeza zaidi wakati wa usiku na kunabadilisha nje kulingana na weather vile ilivyo.

Napenda chakula ambacho hakina mafuta mengi. Sipendi chakula ambacho kina mafuta mengi kwa sababu mafuta mengi siyo mazuri kwa usalama wa mwili wa binadamu. Napenda chakula ambacho kina mafuta kidogo kwa sababu kinasaidia mwili zaidi.

Chumba changu cha kulala siyo kikubwa vile ni kidogo. Ni cha rangi ya nyeupe. Kitanda changu ni kizuri kina godoro nzuri. Inayopendeza kutoka dirishani mwa kitanda changu naweza ona maeneo ya nje. Ninapenda kitu ambacho ninapenda sana. Ni app kitanda changu.

Mimi natumia simu yangu kwa muda mrefu sana kwa siku kwa sababu ninatumia simu kufanyia kazi. Programu ambayo mimi hutumia simu sanasana ni ya AI. Simu yangu ya kwanza naikumbuka vyema ilikuwa simu ndogo ya kabambe. Simu inanisaidia sana maishani kwa sababu ninaitumia kufanya kazi na muda mzuri wa kuzima simu ni usiku wakati wa kulala.

Timu bora ya mpira wa kirugbi Marekani. Ni timu ya kuu ya huko yanayo itwa eagles. Ninaweza kushiriki timu hiyo ya mpira wa kirugbi kwa sababu ninaipenda ninaipenda timu hiyo kwa sababu wanatia bidii na wanacheza vizuri. Ningependa kueleza wachezaji nina wapenda zaidi na hisi vyema wakati timu hiyo inapocheza.

Ili kuhakikisha ninaweka afya nzuri mimi hula vyakula vizuri ambavyo vinaweza kusaidia mwili. Pia nawacha kukula vyakula ambavyo havisaidii mwili. Nakula vyakula ambavyo vina protini na kujenga mwili ili niweze kuishi nikiwa mzima. Kwa hivyo.